Ninapenda kuongea kwa sababu kuandika haswa huchukua muda. Kwa hivyo, iwapo kuna uwezekano wa mimi kuongea kile ambacho ninataka kusema nikafikia mtu ana kwa ana ama nikaweza kumpigia simu kuongea naye inaweza kuwa rahisi kuliko kuandika kwa sababu kuandika inachukua muda.

Paka, ninapenda paka. Ijapokuwa hata mbwa sichukii sana, lakini paka, ninapenda sana. Nyumbani kwetu kwa wazazi kuna wawili, na nina mmoja ambaye anaitwa Niki. Nimempa jina nicki. Ninapenda paka sana. Hata nikipatana nao barabarani. Nina hile hisia tu nataka kumshika. Nimguze tu.

Nina. Kuna kitu ambacho ningependa kufanya sana. Ninapenda muziki, ninapenda kusikiliza sana sana kusikiliza ala zinazochezwa, ama hizo sauti zinazotengeneza beats. Kwa hivyo, ninapenda sana, ningependa kuwa na uwezo sana wa kuimba, ijapo kuwa sauti yangu, wakati mwingi inanilemea ku kuimba, na pia ningependa kucheza hala, hala za muziki fulani, ningependa kuzicheza pia, nijue jinsi ya kuzicheza.

Kupika. Sina shide na kazi zingine za nyumbani kama kuosha, kukosha vyombo, kufua, kama ni kufagia ma kutanyaneza nyumba. Lakini kazi ya kupika inanilemea sana. Ijapokuwa mimi kupika tu kwa sababu ni lazima watu wale ama mimi nile sisi inabidi nipike. Lakini sipendi sana kupika. Na jambo lingine ambalo unilemea ni kukunja manguo ama kuziweka zinapo.

Ninapenda kula samaki na kini mahali ambako ninaishi samaki za hapa sio nzuri sana kwa hivyo wakati mingine nakuwe patu zipo lakini sinu nzuri kwa hapa ya ziko na kemikali fulani ili ziwa ambayo zinatolewa ama zinavuliwa haliko safi kabisa maji yake hayako sawa kwa hivyo samaki hizo sili nzuri kwa kula. Kwa hivo na napendelea kula samaki ndiyo lakini wakati fulani nazipita tu sababu vile ambavyo kuko ama hizo samaki najua mahali zimetolewa.

Wakati mwingi kutazama video fulani ambayo najua inanipendeza pia ninapenda kutembea, haswa mahali ambapo ni patulivu, mahali ambapo kuna maridadi yanayopendeza, ninapenda kutumia muda wangu kufanya hayo, lakini wakati mwingine, kama ninahisi nimechoka, ninalala tu ninapumzika.

Mimi sipendi kuchelewa, aswa inapohusu mambo na mkutano, ni mara chache sana ni mewai chelewa, mara kama mbili tu ni mewai kuchelewa, na siwe hile kuchelewa sana, kuchelewa dakika chache. Hiyo tu, mimi ni yule mtu wa kusema tunapatana wakati fulani na nitakuwa hapo.

Kwa mfano inipate wakati ambapo wasiwasi umenipata na labda nilikuwa kwa mkutano na nilikuwa na sehemu fulani ambayo nilifaa kutoa nimeshikwa na wasiwasi na jaribu sana kutulia. Lakini huu wakati mwingine najaribu kutafuta suluhisho ni nini ambacho kinafanya nikuwe na wasiwasi. Kama ni jambo ambalo sana sana ninakuwa na wasiwasi kwa mambo ambayo siyajui yatafanyikaje, ninatafuta vile ambavyo nitajua kile ambacho kinaendelea. Wakati mwingine wasiwasi, wakati mwingine hunifanya ninakula sana. So nikipata tu ninakula sana, ninajiuliza kwa nini ninakula sana, na ninaeza kufanya nini ili huo, wasiwasi huniondoke.

Ninapenda asali, ninapenda asali, lakini kwa kupaka mikate, ndiyo, nimependelea kwa kupaka mikate, kwa kutengeneza vitu tu vya kula, ijapokuwa, kuna wakati fulani ambapo nilikula tu hivyo hivyo, tu bila kutengeneza na nayo kitu, na ikaniumiza tumbo, sikujua kwa nini iliniumiza tumbo, ama asali yenyewe haikuwa nzuri.

Sivai miwani. Japokuwa ni na shida ya macho. Kuna mtu fulani ambaye a liniambia kwamba kuvaamiwani. Kuna haribu macho zaidi. Sijui kama ni kweli kabisa lakini. Sivai miwani. Labda tuniweke tuile doubt. Fulani ambayo itaponya. Amainirekebishie shida ambayo nikonayo lakini kivaamiwani hapana.

Nakua na marafiki wacheshi, kunanifanya ninacheka, lakini sana sana. Kile ambacho ufanya nicheke ni wakati ambapo nimefanya jambo na halija faulu naangalia tuu kwa njia tofauti. Wakati mwingine najipata tuu nimetengeneza kichekesho kutokana na hiyo hali na ninacheka. Wakati mwingi huwa nacheka kwa sababu ya hali ambazo nimeshindwa kutimiza ama nimefanya jambo na likakosa kufaulu.

Kuna nchi ambayo inaitwa Somerville, ambayo iko Northern Norway, na nchi ambayo iko na uumbaji wa kipekee. Kukua ni tuseme tu ni kuangukia, iliangukia mahali ambapo kuna uumbaji wapekee, mahali ambapo kuna jua mezi sita bila giza na giza mezi sita bila jua. Kwa hivyo, ningependa sana kutembea wakati ambapo ile miezi ambayo haina mwangaza. Kwa sababu kuna miale ambayo inatoka, miale ambayo inarangi nzuri za kupendeza. Hiyo, ju ningependa kuona sana. Na labda, huenda, siku moja nitaeza kufika.

Mchezo ambao ninapenda kucheza, lakini kuna mchezo ambao inanipendeza kama mchezo wa chess na mchezo wa volleyball. Ijapokuwa urefu wangu labda hauniruhusu kucheza mchezo wa volleyball. Ninapenda sana, ningependa kujua kucheza, pia mchezo wa chess. Ninaweza ataka kujiifunza kucheza.

Sifanyi mengi sana, lakini nina huwa na jitahidi sana kuto tupa takataka ovio ovio. Hata nikiwa njiani, nikuwa na kula kitu na kuna hile karatasi iliyoko imefunga. Haswa nchi ambayo ninaishi watu wanatupa takataka ovyoi ovyo, lakini ninajitahidi sana kutofanya hivyo.

Muda kuhusu kazi, kama ni kazi ambayo nimepewa masaa fulani, nikuwe nimekamilisha, huwa ninapenda kuanzia kazi yangu mapema, ili nimalize mapema. Na muda ambao unaobaki, ninaenda kufanya mamba mengine yangu ya kibinafsi. Sana sana hiyo ni kazi ambayo inahusu kulipwa kulingana na ile kazi ambayo unafanya. Huwa napenda sana kuanzia mapema, kutoka mapema.

Ndoto yangu kubwa ni kufikia mahali ambapo nitaweza kuondoka ama kuondokea wengine kufanya kazi mapema. Ile ambayo inaitwa kustaafu. Ningependa hiyo kustafu mapema kwa hivyo. Kwa hivyo ningependa sana kuekeza. Kuekeza pesa ili wakati huo wa kustafu. Nikuena kiasi fulani cha pesa ambacho kinaweza kunitegemeza. Ama mali fulani ambayo inaweza kuniletea pesa. Sio mali tu kubiashara investment kuekeza, kuekeza. Pesa ambazo zi inaweza kunisaidia wakati huwo.

Si yule mtu ambaye ataweka sharehe kubwa na vinyoaji na vyakula vingi watu wa shareke. Mimi ni yule mtu huwa na kumbuka hio siku huwa wakati na jiekea mradi. Niki jiekea mradi huwa mwaka mingine nikifikisha mwaka fulani ninaangalia kile ambacho nimetimiza kwa huwa mwaka. Kwa hivyo kujiekea miradi ndo jambo ambalo ninafanya iyo siku ya kuzaliwa.

Kia na mtu ambaye anaweza kunipatia msaada huo, ndilo tu jambo ambalo ni naweza kufanya. Kutafuta tu mtu ambaye anafaa kwa huo msaada. Anaujuzi, wakunisaidia, ama anauwezo wakusaidia mahali ambako naitaji msaada.

Wakati, kila wakati ni kutengeneza kiamsha kinywa kupanga vile ambavyo nitaanza kazi, kutengeneza nyumba, na pia kusali, ili ili nweze kuanzia siku vizuri. Kwa hivo, hayo ndo mambo tu ambayo ninafanya asubui.

Ndiyo, ni napenda kuhimba, hile wazo la kujiwazia tu nikiwa muimbaji, ningependa sana kuwa muimbaji, ambae sauti hapo pendeza. Wakati mungine najipata tuni na imba, lakini sauti yangu haipendezi vile kwa ivyo. Kuhimba, ningependa, lakini sidani sauti yangu inaruhusu.

Ndiyo, wakati mwingi ninajipata ninautumia kwa mitandao ya kijami, kuongea na watu, kutazama picha za watu, kutazama mambo mingi tu hata video kwenye mitandao ya kijamii nimetazama tu. Ndio, wakati mwingi, ninajikuta, wakati mwingi sana ndio ninaotumia mitandao ya kijamii.

Hujitayarisha vizuri kujua kwamba niko na kila kitu ambacho kinaitajika ili kumaliza hiyo kazi. Ninahakikisha kila kitu kiko tayari kabla nianze kazi na pia mimi kujitayarisha kia akili. Mimi ni yule mtu ambaye huwezi tu amka ukamwambia fanya hiki na akaanza kukifanya. Sana sana ninapata ninatumia akili yangu, akili yangu lazima ikuwe imejianda kikamili.

Viakula ama kusikiliza muziki. Sana sana kusikiliza muziki. Na kusi siyo wakati mwingi unaweza kunipata nikiwa tunajifurahisha na watu kwa sababu mimi ni mtu ambaye anafurahia wakati wangu. Na wakati wangu sana sana nautumia kwa kusikiliza muziki. Huo ni ule wakati ambapo ninataka tu kujifurahisha.

Ha na, ijapokuwa kuna mimi ni, kwa akili yangu sijajifunga kutokula, chakula ambacho ama kutofanya jambo ambalo sijazoea, kwa hivyo, hata kama ni chakula cha kigeni, nikipata nafasi ya kujaribu, ninaweza.

Filamu ambazo zina ni mambo ambayo yamefanyika kihalisi. Sio filamu za ata kama ni ya kuigizwa, ikuwe tu ni jambo ambalo liliwaifanyika ama linafanyika. Kwa hivyo ni filamu ambazo zinaitwa reality. Zile ambazo ziko zinafanyika ni vitu vya kweli vya kihalisi.

Lakini inatagemea ni kitu gani yambacho nina piga picha. Picha zangu mwenyewe, hapana. Sahizi sipendezwi na kupiga picha zangu mwanywe. Lakini, picha za uumbaji, uumbaji ambao ni wa kipekee. Uumbaji ambao sijazoea kuuona kitu ambacho nina, nitapiga picha. Na hata nimeweza kuweka kwenye mtandao.

Ndiyo, nikipata muda, ninacheza nao, lakini sio wakati wote ambao ninafurahia kuwa na kucheza na watoto kwa sababu sidhani. Sioni kama niko na ile nguvu ambayo wako nayo ama huo uchangamfu ambao wako nao wanafurahia. Mimi sina iyo shangwe, sina hiyo nguvu ya kuruka nao, lakini wakati mmoja mmoja, ninaweza kucheza nao.

Mimi siyo yule mtu ambaye huwa ana nguvu sana jioni. Nguvu yangu hukua sana asubui. Kwa hivyo asubui, nikisha fanya kazi jioni, hako na jambolo ninafanya. Lakini nitapika, iwapo sine chakula ambacho kile hiba, ninaweza kula. Nitapika, nikule, kama nikuoga, nitaoga, alafu, nitaingia kitandami kulala. Na wakati huo mwingi sana sana wajioni huo natumia ku sana sana mtandaoni.

Gweningi ya kufanya kazi na pia wakati wa mchana mahali nakoishi kumetulia sana kwa ivyo nina wakati mzuri sana wa kufanya kazi kwa hivyo ni asubui na mchana.

Lakini sikiweki mimi mwenyewe. Kwa sababu, binaona kana kwa mba mimi ni mtu ambaye atapoteza haswa nikihama nitapoteza kitu rahisi sana. Kwa hivo, ama ninaeza ata kukisahau mahali. Ama niwache nyumba wazi ama mtu akuje akichukue. Kwa hivo ninagopa sana, huwa natengeneza na kukipeleka. Kwa mtu ninaona ni mwaminifu anaweza kunitunzia kitu hicho, na ni mtu ambaye ninamwamini, iwe mzazi ama benki.

Si, mimi siyo mzee sana hivi kwamba nimechelewa sana, siwezi kusema kwamba nimechelewa sana, lakini ningependa sana, nirudishwe, nikiwa na miaka kumi na saba, kuanzia hapa miaka kumi na saba mpaka mahali, hapa, hapa ndiko niliharibu maisha yangu vizuri, na iwapo kuna uwezekano niweze kurudi hiyo miaka kumi na saba, ningefraia sana ningefanya mambo tofauti sana na nilivyofanya.

Nilijipata nikifanya hivyo kwenye hoteli. Ninahisi vyakula huko sio vyakula ambavyo vinadependeza. Lakini wakati mwingine nimejipata nimekula kwenye mitaani kuna hizi chakula ambazo zina pikwa mitaani na ni chakula ambacho sio chakula ni imetengenezwa tu kitu kidodgo tu cha kutafuna. Kwa hivyo vibandani sana sana, lakini hotelini mara moja moja.

Sikuwa nimejitayarisha kwa hivo niliamka kitu cha kwanza kilikuwa kujitayarisha alafu nikaamumka nikatengeneza chakula cha asubuhi breakfast alafu nikaanza kujitayarisha kutoka sikuwa na muda mwingi asubuhi.

Heri baridi kwa sababu baridi nitajua njia ambazo nitatumia ili kupunguza hiyo baridi naweza kunywa maji moto na nivaea nguo nzito lakini joto joto wanitesa sana siju nifanya nini na joto. Lakini baridi naweza. Lakini joto hunilemea.

Ile taka ambayo ina kujuma na roro ni hile mbayo ina kutupwa mbali na kuna hile mbayo ina aswa ya chakula chakula hivi inapewa kuku nakuna hile mbayo ina choma kwasabu ninaona siyo vizuri kupatia na ikatupwe na huko haujui kile mbacho itanda kufanyia kuna webu kuna ya kuchoma ya chakula chakula hile mbayo inaeza kualibika haraka inakuwa kuku. Na kuna ile ambayo tunabakisha ina kujiwa na watu wa takataka.

Ndio najipata nimepika kile chakula na najua kitaiva kwa haraka sana. Sipendi kupika na ninajikuta wakati mwingi ninaanza kupika wakati ninahisi njaa. Kwa hivyo nitapika chakula ambacho najua kitaiva kwa haraka Fast food hiyo ndiyo nitakayoendea.

Nazikuta. Kwa sababu natumia muda mwingi kwenye simu, niitapata kuna habari ambayo nitaona imepita. Kisha, iwapo hio habari ni ukweli, nitaweza kuitazama kwenye televisheni au kwa YouTube. Lakini sana sana YouTube, nitatumia tu zile channeli ambazo ni za televisheni ili kujua kama ni za ukweli.

Huwa sijiweki mtandaoni, labda iwe tu ni mahali ambapo ninapaswa kukabidhi picha yangu ili mfumo ama teknolojia ma teknolojia iweze kujua sura yangu lakini picha yangu kwwnye mtandao. Lakini zile picha zingine kama za wanyama hivi ama za waombaji hivi hizi mimi huweka tu.

Fani inafuraisha? Hili, akona pesa kiasi cha kuweza kuanzisha iyo kazi aa ajue tu vizuri mahali ambapo anaweza weka kazi yake na iweze kunawiri, anafaa kuzingatia kila kitu. Ajue vizuri kile anacho vile ambavyo kwa mwanzo mpaka mwisho anavyoweza kuikamilisha hiyo kazi.

Pesa ama kupata kiasi fulani cha pesa. Hiyo, inanimotivate, inanifanya nikafanye kazi zaidi. Ili niweze kufikisha hilo lengo la kupata kazi. La, kufanya kazi zaidi. Ya kupata pesa zaidi. Kwa hivo, ninajikuta nimefanya kazi nikikimbilia pesa.

Rahisi sana kupata nyama ya mbuzi, though wakati mwingi tunapata nyama ya kuku. Kwa sababu hizo ndizo zimefugwa kwa wingi, ndio ambayo naweza kupata nyama kwa bei rahisi. Lakini harufu fia haipendezi, nyama mbuzi yanipendeza sana, lakini kwa sababu haipatikani sana. Nakula tu ile ambayo iko hata kama ni ya kuku, nipendezi nitakula tu.

Wale ambao tulikuwa tuna. Fanya kazi tulikuwa tunacheza sana nao. Ama waliokuwa karibu sana nao. Nikiona ndugu yangu mkubwa ambaye ananizidi kwa miaka miwili na binamu yangu pia. Hao ndio ambao tulicheza nao, sana sana. Mchezo ninakumbuka umuhimu wake sana sana.

Wa aina yoyote. Iwapo ninaweza kuwasaidia, ninawasaidia. Na pia kushirikiana iwapo tunafanya kazi nao, mahali pamoja, kazi ili ili kushirikiana, katika hio kazi. Nafikiri kuhusu mambo yao ya kindani sana, sipendelei sana, kuchunguza mambo ya mtu ya kindani sana. Kwa hivyo tukimaalizana tu hapo kazini, kuongeleshana tu kuto. Kuwa na vita na mtu hio ndio jambo gumu.

Lakini kuna wakati ambapo nilikuwa na tazama vipindi fulani ya sinema za kifilipino, zinazo penzi ya mafamilia sana, kwa hivyo wakati huu sitazami televishiani sana. Kwa hivyo hakuna kipindi saa hii ambacho kinanifurahisha, lakini kitambo sana nilikuwa natazama hizo sinema za kifilipino.